Nikiwa na furaha nikiwa nyumbani huwa nashangilia na kupiga vigelegele na furaha yangu huwa ninaweza kuimba kushukuru mungu kwa furaha ambayo amenipa kwa sababu furaha hio ininaweza kuwa imeitokea kwa jambo ambalo limenifurahisha ama kitu ambacho Mungu amenitendea so nikiwa na furaha nikiwa nyumbani huwa namshukuru.

Ya napenda kucheza ngoma na napenda kucheza aina za ngoma tofauti tofauti kama kuna zile ngoma za kikanisa ambazo huwa zinamtukuza mungu kwanjia ya kidini napenda ngoma hizo kwa sababu huwazina nikumusha yale ambayo nimeyapitia mengi ambayo ni magumu na naweza kuwa na hamu ya kuendelea na.

Siku ya mvua mimi hupenda kusoma vitabu vya hadithi. Nikiwa ndani ya nyumba nikisikiliza sauti ya mvua. Kusikiliza muziki tulivu au redio. Kutazama filamu au vipindi vya kuvutia. Kunywa chai kahawa na supu ya moto. Kuandika hadithi za kishujaa au mawazo na kwa kusema kweli mimi huwa napenda mvua na msimu huo huwa unanivutia sana. Siku ya mvua ambayo nilifurahia ni siku ya mvua wakati nilipokuwa mduku kwa miaka kumi na sita. Siku hiyo mvua ilianza kunyesha mapema sana kama nilivyokuwa natarajia. Kwa sababu siku hiyo nilikuwa nimepewa kazi nyingi na mama mzazi wangu. Sasa kwa hivyo mvua kunyesha ilinirahizishia au kunikatishia ile kazi ambao ningeifanya wakati haingekuwa inanyesha So, nilijieka kwa kitanda na kuanza kutazama vitabu zangu za hadithi nikifurahia nikicheka na marafiki zangu ambao tuliokuwa nao karibu. Kwa hivyo siku hiyo nilifurahiya sana zaidi kwa sababu nilikuwa na kazi ambayo ilikuwa inanikera ni kazi ambayo sikuwa naipenda. Mvua wakati mwingine hubadilisha mipango yako. Unaweza ukapata nina mipango ya kwenda kutembea na wengine wakati wa jua au wakati ambapo hamna mvua. Mvua hii inaweza ikanikatishiya mipango yangu ili nisiweze kuenda kutembea na marafiki zangu kwa sababu mtu hawezi tembea kwa mvua ikinyesha. Wakati ambapo nahisi sauti ya mvua huwa nasikia ni kama nafuraha moyoni na sauti ile huwa inanivutia kwa upole na kunipa mawazo mepesi.

Kama ningechagua ujuzi ninaopata kuimarisha zaidi mfu kuelewa kwa kina ili kutoa majibu sahihi na ili matikala mawasliano ya wazi kwa kiswahili na kiingereza ili kutundisha na kuelewa za kwa njia rahisi hata matumaini.